Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa kina sana. Muziki wa jadi hubeba historia, maadili na simulizi za jamii. Ni kama darasa hai la utamaduni. Kila ala, sauti na midundo ina maana yake. Mara nyingi, ikiakisi furaha, huzuni, shukrani au mafunzo ya maisha.

Napenda zaidi msimu wa baridi, unanipa utulivu, hewa huwasafi na ya kupumua vizuri, na unaniruhusu kufanya shugulizangu bila jotokali. Pia, baridi hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira, kuvaanguo za joto, kunywa vinywa jivya moto, na kuwa na muda wakutulia na kutafakari.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, huanza kwa kutambua wazi ninacho kwa manacho badala ya kujificha. Kisha hujaribu kwanza kutafuta suluhisho mwenyewe kwa muda mfupi, kuangalia taarifa, kumbukumbu au uzoefu wa awali. Nikiona bado kuna ugumu, huomba msaada kwa uwazi na heshima. Maranyingi kwa mwenzangu au musimamizi, nikieleza tatizo kwa ufupi na kile ambacho tayari ni mejaribu. Na amini kuomba msaada ni udhaifu, bali ninjia ya kujifunza haraka, kuboresha matokeo na kufanya kazi kwa ufanisi kama timu.

La, sivai miwani kwa sababu kwa sasa macho yangu bado yanafanya kazi vizuri bila msaada wa lenzi. Naweza kusoma, kufanya kazi na kutumia simu au kompyuta bila shida kubwa. Pia, hujaribu kulinda macho kwa kupumzika mara kwa mara, kuepuka kuangalia skrini kwa muda mrefu bila mapumziko na kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha ninapofanya kazi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Inanifurahisha kwa sababu inanichochea kufikiri, kupangamika kati na kushirikiana na wengine. Pia, ninjia nzuri ya kupumzika na kuimarisha mahusiano bila kutegemea teknoloji.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga vipaumbele vizuri. Kujua nini ni muhimu na nini kinaweza kusubiri. Huvunja kazi kubwa kwa, hatua ndogo ndogo ili isiwe mzigo. Pia, huweka muda maalumu wa kuzingatia kazi bila usumbufu. Kisha, huchukuwa mapumziko mafupi kurejisha nguvu. Zaidi ya hapo, hujitahidi kuweka mazingira mazuri ya kazi. Kama kuwa na mpangilio mzuri na kupunguza vitu vinavyopoteza muda. Mwisho, hujitathmini mara kwa mara. Hujitathmini mara kwa mara, ili kujuwa kinachofanya nifanyi vizuri zaidi na kuboresha pali inapohitaji.

Ndiyo, huvaa saa. Na siko kwa kuangalia muda tu. Saa inanisaidia kuwa na mpangilio na nidhamu. Hasa ninapokuwa na ratiba ya kazi au miadi. Yanifanya niwe makini na muda bila kulazimika kutoa simu mara kwa mara. Jambo ambalo hunisaidia kupunguza usumbufu.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua achebe napenda namna anavyoandika kwa uhalisia na hekima. Akielezea maisha, utamaduni na changamoto za jamii ya kiafrika kwa kina bila kupamba kupita kiasi. Vitabu vyake vinanifaya kufikiria, kujitambua na kuthamini historia na utambulisho. Hasa things fall apart ambayo ni ya kugusa sana.

Najifurahisha kwa njia mbali mbali wakati wa furaha. Mara nyingi hufurahia kwa kucheka, kushirikiana na familia au marafiki na kufanya shughuli za burudani kama kucheza muziki, kutazama filamu au kwenda nje kidogo. Pia, wakati mwingine najifurahisha kwa kutembea, kufurahia mandhari, au kushiriki katika michezo ya kawaida, jambo linaloongeza hisia ya uhuru na kuridhika.

Napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele. Ukimya hunipa nafasi ya kufikiri vizuri, kutulia na kujisikia niko sawa na nafsi yangu. Mahali pa kelele, hunifaa mara chache tu. Labda kwa burudani au sherehe, lakini kwa maisha ya kila siku, utulivu hunipa amani na umakini zaidi.

Napendelea kuongea zaidi kuliko kuandika. Kuongea huniruhusu kueleza mawazo na hisia kwa urahisi na papo hapo na hunisaidia kuungana haraka na watu wengine. Hata hivyo kuandika nako ninauthamini kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kupanga mawazo kabla ya kuyatoa.

Ndio, hutumia mfumo wa usalama wa vidole. Hufanya kazi vizuri kwa urahisi na haraka na hunisidia kulinda simu na taarifa zangu binafsi bila kikwazo. Pia ni njia rahisi na salama ya kuthibitisha utambulisho wangu, badala ya kutumia nywela ambazo zinaweza kusahaulika au kuibiwa.

Na punguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena kuepuka bidhaa zilizo na pakiti nyingi zisizo hitajika na kuweka taka mahali panapofaa ili ziweze kuchakatwa. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa na maana zaidi.

Uzoefu wakushangaza nilio kuwa nao ni wakati nilipokuwa, nikitembea kwenye mlima, na ghafla nikashuhudia machweo mazuri sana. Hali ya anga ilichanganyika narangi ya nyota na jua linaposhuka kataratibu. Ikanifanya nijisikie mdogo lakini pia nikiwa sehemu ya kitu kikubwa na chaajabu. Uzoefu huo ulikuwa wakipekee kwa sababu uliunganisha utulivu uzuri wa asili na hisia za kushangaa kwa wakati mmoja. Jambo ambalo siko siko katika maisha ya kawaida kila siku.

La, si hitaji kuamka hadi usiku sana. Kwa kawaida, nalala mapema au kwa wakati unaofaa, nikijipanga kwa kesho, nikihakikisha mwili wangu unapata usingizi wakutosha. Hii inanisaidia kuwa na nguvu, akili safi, na kuweza kufanya kazi au shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi.

Hufanya marafiki wapia kwa njia ya asili na yenye maana, kwanza huanza kwa kuzungumza kwa uwazi na kutojipa shinikizo. Nikijaribu kuelewa mtu mwingine, maslahi yake na mtazamo wake. Hii usaidia kujenga msingi wa uaminifu na heshima. Baada ya hapo, hujaribu kuunganishwa kupitia shughuli za pamoja, kama kucheza michezo, kujadiliana maswala ya nayovutia wote, au kushiriki buruda nindogo. Kwa njia hii, marafiki wapia ufanywa kwa uvumilivu, heshima na ushirikiano, badala ya haraka au kwa tharao.

Laa, sijawai kuenda kwenye tamasha la muziki. Ingawa, ningependa kujaribu siku za badae. Bado sijapata fursa hiyo. Hata hivyo, napenda kusikiliza muziki na kuona video au matukio mengine ya burudani. Jambo linalonipa hisia zinazo. Karibia uzoefu wa tamasha bila kuwa pale kimwili.

Napenda mwezi wa disemba(mwezi wa kumi na mbili) zaidi. Ni mwezi unaojumuisha hali ya furaha, sikukuu, na mapumziko. Na mara nyingi unaleta hisia za ukaribu na shukrani. Pia, desemba ni wakati mzuri wa kutafakari mwaka uliopita.

Kwenda maktaba ni mara chache kwa wiki. Mara nyingi ni pale ninapohitaji vitabu maalumu, kufanya utafiti au kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa kila siku. Hata hivyo, mara nyingine hutumia rasilimani mtandaoni, kwa hivyo, si lazima ninde maktaba kila siku. Lakini ninathamini sana nafasi hiyo ya kimazingira na utulivu wa kusoma.

Ndiyo, ninaichukia kazi ya kusafisha vyombo baada ya chakula, zaidi kuliko kazi nyingine za nyumbani. Hii ni kwa sababu, mara nyingi inachukua muda hasa ikiwa chakula kilikuwa kikubwa au kilichopikwa kwa wingi. Pia, kusafisha vyombo hubakiza mikono chafu na mara nyingine huchanganya uchovu na uchovu wa mwili na akili baada ya siku ya shughuli nyingi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sikukuu ya krismasi. Napena kwa sababu inachanganya furaha, familia, marafiki, chakula kizuri na mapambo ya rangi. Hii sherehe, hunipa hisia ya ukaribu, mshikamano na shukrani kwa mwaka mzima. Zaidi ya hapo, napenda jinsi watu wanavyoshirikiana na kuonyesha upendo, kutua zawadi na kusheherekea pamoja.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na yenye ushawishi chanya kwa wengine. Ningependa kuona kwamba jitihada zangu zinasaidia watu, jamii au hata dunia kwa namna ndogo. Huko nikikua kielimu na kibinasi. Zaidi ya hapo, ndoto yangu inahusiana kufanikisha malengo yangu binafsi, kujifunza kila wakati. Na kuwa huru kifedha na kiakili, ili niweze kuchagua maisha yangu kwa uhuru na furaha.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo, kuliko chakula kisicho na mafuta kabisa. Upendelea vyakula vya asili, vinavyotoa ladha nzuri na nguvu, lakini siku pita kiasi kwa mafuta. Chakula chenye mafuta kidogo, ufanya kuwa chenye latha, kinachoshibisha na chenye nguvu bila kuwa na mathara makubwa kiafya.

Nasikiliza muziki wa asili na wa jadi mara nyingi. Napenda kwa sababu, unaniruhusu kutulia, kufikiria na kuungana na hisia halisi. Muziki huu, mara nyingi hubeba simulizi, historia, na tamaduni. Jambo ilinaloongeza furaha ndio maana ninapousikiliza.

Kwanza, huanza kwa kupanga kile kinachohitaji kipaumbele. Hufanya orodha ya kazi zote. Kuangalia ni zipi, zinazohitaji kufanyika haraka na zipi zinaweza kusubiri. Kisha, huanza na ile muhimu zaidi.

Kumbukumbu ya utotoni ni nayoipenda zaidi, ni zile za kucheka na kucheza na marafiki wa ujana. Na kumbuka siku tulipokuwa tukicheza michezo ya shule, kushiriki sherehe ndogo au kufanya vichekesho vidogo vyenye furaha. Kila tukicheka au kushirikiana lilikua kipindi cha uhuru, furaha isiyo na masharti na urafiki wa dhati. Pia nakumbuka walimu wachache waliotuunga mkono, kutufundisha kwa upendo na kuelezea ndoto zetu. Kumbu kumbu hizi zinanifanya ni kumbuke maisha bila shinikizo kubwa.

Kwanza, huanza kwa kupanga ratiba ya likizo. Kujua nisiku ngapi nitakuwa huru, shughuli muhimu zinazotaka kushiriki na muda wakupumzika. Hii hufanya nione ni nini kitafanya nijisikie furaha na amani. Baada ya hapo, hujiandaa kisaikolojia na kifedha. Nikihakikisha ninarasilimali za kutosha, bidhaa muhimu na muda wakutosha wakupumzika bila haraka. Pia, huangalia hali ya hewa au mazingira ya mahali nitapokuwa. Ili niweze kuchagua mavazi, vifaa na shughuli zinazofa.

Huanza kwa kupanga na kuelewa kikamilifu, malengo yake. Kwanza, huangalia mahitaji, rasilimali zilizopo, na muda unaohitajika kufanikisha kila hatua. Baada ya hapo, huunda mpango wa utekelezaji, kugawa kazi katika hatua ndogo ndogo, kuambua vipaumbele na kuona ni hatua gani zinahitaji kushirikisha wengine. Mara nyingine, hujaribu pia kutabiri changamoto zinazoweza kutokea na kuandaa mbinu za kukabiliana nazo.

Napiga picha mara chache tu. Mara nyingi ni pale kuna tukio maalumu. Mandhari nzuri au kumbukumbu ninayoitaka kuhifadhi. Si kawaida kupiga picha kila wakati. Lakini napenda napenda kuhifadhi kumbukumbu za muhimu au uzuri wa asili. Picha hu nifanya hufanya iwe rahisi kurekodi hisia na matukio ya maalumu. Na hu niruhusu kurudi kuona kumbukumbu hizo baadaye bila kusahau jambo lilotokea.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi. Napenda kwa sababu ina ladha laini. Mafuta yenye afya na linaweza kutumika kwa njia mingi. Kama kwenye saladi, kwenye mkate au kula kama limeiva tu. Pia parachichi nilishe na linanipa nguvu. Jambo linalonifanya niwe na afya na hisia nzuri kila siku.